Nangoja barua pepe kila mara kwa siku. Siwezi sema ni mara ngapi nangoja barua pepe kwa kila siku lakini na inategemea ni vitu vingapi ambavyo na vitegemea kuingia kuwenye simu yangu katika simu. Sasa mimi barua pepe naingoja mara mingi kwa simu kwa sababu natarajia watu wengi kunitumia barua pepe kwa kila siku. Barua pepe zingine ambazo nazitegemea kutumiwa ni kama zile barua pepe kutoka kwa marafiki. Kwa sababu kila siku lazima nipate barua pepe kutoka kwa marafiki wangu tofauti tofauti. Wananitumia barua pepe wakinijulia hali na pia wakinieleza kuhusu vitu zingine katika maisha ama kuniomba vitu zingine. Pia natarajia barua pepe kila siku kutoka kwa wazazi wangu ambao basi kila siku wananitumia barua pepe ili kunijulia hali na basi kunifahamisha kuhusu vitu vingine bado vya maisha. Tena natarajia barua pepe kutoka kwenye mtandao kwa programu tofauti tofauti. Basi hizi barua pepe kutoka kwenye mtandao basi hunieleza kuhusu vitu zingine kama utafiti au vitu zingine za maisha au vitu zingine za teknolojia. Baruapepe zingine basi ambavyo nazitegemea kwa siku nizile baruapepe ambazo zinanieleza kuhusu kazi tofauti tofauti au kazi maalum. Basi mimi napokea barua pepe hizo kunieleza kuhusu kazi na kuhusu vitu zingine nyingi sana kulingana na vile ambavyo natumia mtandao ama vile ambavyo natumia simu yangu. Basi naeza sema kuwa siku nategemea au natarajia kupokea barua pepe. Nyingi sana siwezi sema ni barua pepe ngapi ambayo nazitarajia kupokea kwa kila siku. Lakini naezasema tu nategemea kupokea barua pepe nyingi kwa siku kwa sababu siwezi jua ni barua pepe ngapi ambazo nitatumiwa kwa siku kwa sababu inalingana na wale ambao wanataka kunitumia barua pepe. Unaezapata kwamba hata mtu mpya mwenye hujawahi kushirikiana naye basi anakutumia barua pepe. Hili mweze kuanza kushirikiana au kuongea au basi anataka kufahamu kitu fulani kutaka kwako sasa. Kupitia hiyo basi anakutumia barua pepe hili upate kujua ama hili upate kufahamu basi matakwa yake. Sasa baruapepe ambazo nazitegemea kwa siku basi nazasema ni mingi na siwezi sema nambari ambayo ya baruapepe ambayo nazitegemea kwa siku lakini nazasema tu ni mingi kwa sababu kila siku natarajia baruapepe kutofauti tofauti kutoka kwa watu tofauti tofauti marafiki wazazi kutoka kwa kazi kutoka kwenye mtandaoni na vitu vingine tu.

Kuamka basi inaashiria vitu mingi sana. Je, wewe unapenda kuamka wakati gani? Kwangu binafsi basi napenda kuamka asubuhi mapema. Na anapenda kuamka asubuhi mapema kwa sababu asubuhi mapema nikiamka itapata kama nimesha pata usingizi wa kutosha, nimepumzika usiku kucha. Na basi niki amka asubuhi na mapema. Basi najipata mwenye nguvu. Na tena mwenye afya sasa naeza amka asubuhi na mapema. Na mimi hua naamka asubuhi na mapema. Kwa sababu ni bora katika afya yangu ku amka asubuhi na mapema ili nifanye vitu zangu za kawaida za kila siku kama vile naamka asubuhi na mapema kila siku ili niweze kutekeleza majukumu yangu ya kimaisha kuenda kazi na kufanya basi mazoezi ya kimwili ili nipate kuishi maisha bora basi kuamka mapema kuna manufaa nyingi kwa sababu ukiamka mapema unaamka ukiwa na nguvu. Na tena unaamka ukiwa mwenye mchangamfu sana. Na tena unaamka ukiwa ubongo wako. Basi uko tayari kufanya kazi. Na tena uko tayari kuanza siku mpya bila tatizo yoyote. Basi kuamka mapema ni vizuri kwa kila mtu kwa binadamu. Kwa sababu unapata mtu anakuwa mchangamfu asubuhi mapema na mtu tena anakuwa mwenye nguvu na tena basi mtu anakuwa mwenye akili timamu akiweza kuamka asubuhi na mapema na sasa naweza kutekeleza majukumu yangu kama vile masomo. Basi nikiamka asubuhi napata kusoma vizuri. Tena kwa ustadi kabisa kwa sababu asubuhi na mapema basi unapata kuna amani. Na maandhari basi imetulia. Na kuna amani. Hakuna wa kelele basi inapata ile maandhari ya masomo inakua vizuri kwangu. Sasa naezasoma. Bila matatizo yoyote nikiwa nimetulia tena nikiamka asubuhi. Nianze kazi yangu basi. Nitajipata mwenye bidii sana kwa sababu asubuhi na mapema hakuna jua kali. Na hakuna kelele na hakuna vitu ambavyo vinakusumbua akili. Kwa sababu ni asubuhi na mapema basi. Unajipata mwenye nguvu kwenye kazi yako. Na tena mwenye mchangamfu sana katika kazi unayoifanya. Sasa mimi napenda kuamka asubuhi sana. Mimi sipendi kuamka usiku kwa sababu kuamka usiku unapata labda haujakuwa na usingizi ya kutosha. Labda kuna uchovu mwingi sana ukiamka usiku. Na bado usiku sio vizuri sana kwa sababu usiku bado kuna giza. Na unajua kukiwa na giza za usiku halafu uamke usiku. Basi sio vizuri sana kwa maisha yako. Kwa sababu hauta kuwa na usingizi wa kutosha. Na pia bado hautakua mwenye kuchangamka na mwenye bidii sasa mimi napenda kuamka asubuhi mapema kwa sababu hio wakati kuna utulivu na kuna amani. Hakuna kelele, kuna utulivu pia wa moyo na kuna utulivu wa akili. Basi unaezepata kutekeleza majukumu yako kwa urahisi bila kusumbuliwa na makelele na vitu vingine. Kwa sababu asubuhi na mapema ni mzuri sana na pia inapata kama uko fresh kabisa na unaweza kufanya kila kitu basi ukiwa na bidii sana. Kwa sababu ndio tu umemka na umeanza siku sasa mimi napendelea kuamka asubuhi na mapema. Kwa sababu ni bora kwenye afya yangu na tena ni bora kwenye kutekeleza majukumu zangu ya kila siku na tena ni bora kwa amani na utulivu.

Ni vizuri kukua na ujuzi kwa maisha yako na mimi ile ujuzi ambayo ningependa kuimarisha katika maisha yangu ni ujuzi wa kufanya utafiti. Kwa sababu mimi kama mwanasayansi basi nahitaji ustadi wa kufanya utafiti na ujuzi wa hali ya juu ya kufanya utafiti. Kwa sababu mimi ni mwana sayansi basi na hitaji kuimarisha ujuzi wangu wa kufanya utafiti. Kama vile na hitaji kuimarisha ujuzi wangu wa kufanya utafiti pale katika mahabara. Na ujuzi mingi wa kutumia kule kwa mahabara kufanya utafiti ya sayansi na vitu vingine. Kama kemia na vitu vingine kuhusu maisha ya mwana damu na kuhusu mwili wa mwana damu. Kama vile kutekeleza utafiti kuhusu damu kutekeleza utafiti kuhusu mwili wa mwana damu kutekeleza utafiti kuhusu moyo kutakuhusu ubongo na kuhusu pande zingine za mwili wa mwana damu. Basi napaswa kuimarisha ujuzi wangu wa utafiti. Ndiyo ikuwe ya hali ya juu ambayo basi itanisaidia katika utafiti wangu. Pale mahabara nitakapokuwa nikitekeleza utafiti kuhusu sayansi na kuhusu vile vitu ambavyo vinahusiana na sayansi. Kama mwili mwanadamu na kama afya ya mwanadamu. Basi mimi kama mwana sayansi nahitaji kuimarisha huo ujuzi wa utafiti na vitu zingine kama kuongea na kama kuandika kwa sababu katika utafiti wa sayansi basi unahitajika ukuwe mwenye kuongea vizuri na tena ukuwe mwenye kuandika vizuri kwa sababu kwenye kuandika report za sayansi huo ujuzi unatakikana. Ujuzi mwingine ambayo nahitaji kuimarisha ni ujuzi wa kiteknolojia. Basi mimi kama mwanasayansi maramingi tunatumia ujuzi wa teknolojia basi kufanya zinahitajika basi mimi nahitaji huo ujuzi kufanya utafiti na kazi yangu. Sasa mimi ujuzi wa teknolojia basi napaswa kuimarisha ili niimarishe uhusiano wa teknolojia na utafiti wa sayansi kwa sababu nahitaji hiyo ujuzi wa teknolojia pamoja na ujuzi wa kisayansi ili kufanya utafiti mwafaka. Ujuzi mwingine ambayo mimi nahitaji ni pande wa michezo. Basi mimi nahitaji kuimarisha ujuzi wangu wa kucheza mpira wa kandanda. Kwa sababu basi mimi natarajia kukua mwenye kucheza kandanda kwa hali ya juu na tena nikuwe na ujuzi wa kucheza khanda kwa sababu mimi napenda kandanda sana huo mchezo. Basi napaswa kuimarisha ujuzi wa kucheza kandanda. Na pia ujuzi mwingine ambayo ninahitaji kuimarisha katika maisha yangu. Basi ni ule ujuzi wa kukua na uwezo wa utulivu au kutulia. Basi mimi kama mwanasayansi na kama mwenye spoti. Napaswa kukuwa na ujuzi wa kutulia ndio nikuwe na amani.